Wakati nina mgogoro na mtu, huwa ni wakati mgumu sana kwangu, kwa sababu mimi si mtu wa kupenda migogoro, si mtu wa kupenda fitina, wala kupigana na watu. Jambo la kwanza huwa nafanya ni kujirudia mimi mwenyewe na kujua kwamba makosa iko wapi. Iwapo mimi ndio mwenye makosa, nitachukua lile jukumu la kwanza la kwenda kuomba msamaha na kurekebisha ile tabia yangu iliofanya ule mgogoro ukawa. Na iwapo mtu mwenzangu ndiye mwenye makosa, nitajaribu kumuonyesha yale makosa yake kwa kuongea kwa sauti ya chini na kumwelezea ni wapi aliko nikosea, ili ikiwezekana aniombe msamaha na yale mambo tuyamalize. Iwapo itashindika na mimi na mwenzangu kuongea na kusuluhisha, nitamuhusisha mtu wa tatu, ambaye ni mtu ambaye tunayemheshimu sisi wote, ambaye atakuja na aongee katikati yetu, aniongeleshe mimi na amwongeleshe rafiki yangu tuliyekuwa na mgogoro naye, ili kujaribu kurahisisha na kusuluhisha lile jambo. Ikishindikana na mtu wa tatu, tutaendea mtu wa nne ambaye pengine itakuwa ni mtu mwenye kiwango cha juu zaidi. Inaezakuwa ni wazazi wake yule mtu wazazi wangu ama ikiwezekana kabisa kama ni kazini ni mtu ambaye aliye juu yetu katika cheo ili aje ajaribu kusuluhisha lile jambo. Iwapo sipendi mambo yavute sana yafike huko juu, lakini ikibidi inakua ni kufikia kwa hayo mambo ya juu ili kumaliza ule mgogoro. Sijawai kujipata kwa mgogoro ambao ulizidi sana na ukatokea hata katikati ya mandugu zangu, hata ama katika watoto wangu. Huwa na jaribu sana ile migogoro tuimalize kwa muda mdogo zaidi iwezekanavyo. Ili usivute sana na ikaleta shida baadae ama ikawa ni jambo kubwa zaidi ya vile lingekua. Ni vizuri binadamu wajifundishe kuondokea migogoro. Iwapo jambo linamkwaza mwenzako liondokee Usiende tu kufanya mambo ambayo ni ya kuleta chuki, ya kuleta fitina, ama ni ya kulimia kule kupigana kila wakati. Jaribu kuwa mtu ambaye ni wa kutafuta amani na mtu ambaye hataki kuwa na ile husuda na majirani wale hata na wale ambao mnafanya nao kazi.